Rangi ni na yoi penda zaidi ni bulu naiona mara nyingi angani na baharini hasa wakati wa asubui au jioni ambapo inaonekana tulivu na yenye kuvutia. Rangi hii hunikumbusha amani, utulivu na matumaini na unipa hisia ya faraja. Pia hunikumbusha uhuru na nafasi pana ya kufikiri. Kitu ni nachomiliki cha rangi hio ni nguo na mkoba wa blue ambavyo napenda kwa sababu hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye kujiamini.

Ninapojianda kwa mkutano, mimi huanza kwa kupitia agenda ili kuelewa mada zita kazo jadiliwa. Mimi huandika hoja muhimu na maswali ambayo ningependa kuchangia. Pia hukusanya nyaraka au tarifa zinazohitajika ili niwe tayari kutoa maelezo sahihi. Nahakikisha nimepanga muda wangu vizuri ili nifikie mkutano mapema. Kabla ya kuondoka, mimi hujiandaa kimaumbile kwa kuvaa kwa heshima na kuangalia muonekano wangu. Kisaikolojia hujitarisha kwa kutulia, kufikiria malengwa ya mkutano na jinsi nitakavyo shiriki kikamilifu ili kufanikisha majadiliano.

Ndiyo, mimi napenda kutembea kwa miguu kwa sababu unisaidia kuwa na afya njema na kutuliza mawazo. Kutembea unipa nafasi ya kupumua hewa safi, kufuraia mazingira na kujitenga kidogo na msongo wa mawazo wa kila siku. Wakati wa matembezi, maranyingi hupanga mawazo yangu, kutafakari malengo na kupata mawazo mapya. Pia ni njia raisi ya kufanya mazoezi bila garama na unifanya nijisikie mwenye nguvu na mchangamufu. Zaidi ya hayo, kutembea unipa fursa ya kugundua maeneo mapya na kudhamini uzuri wa mazingira ya nayo nizunguka.

Ndio, mimi napenda maua sana kwa sababu huleta uzuri, furaha na utulivu moyoni. Maua univutia kwa rangi zao mbalimbali, harufu nzuri na namna ya navyoweza kubadilisha mazingira kuwa ya kuvutia. Nikiona maua, mimi uisifuraha na matumaini hasa ya napochanwa vizuri bustanini au kando kando ya barabara. Maua pia unikumbusha upendo, shukurani na matukio maalum kama sherehe na zawadi. Kupanda au kutazama maua unisaidia kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo. Kwa ujumla naeza sema maua unifanya nijisikie karibu na maumbile na kudhamini uzuri wa maisha.

Ninashughulikia muda kazini kwa kupanga ratiba yangu mapema na kuweka vipao mbele kulingana na majukumu muhimu. Mimi huandika horodha ya kazi za siku ili kuhakikisha hakuna jukumu linalo sahaulika. Kila kazi huipangia muda maalum na kujitahidi kuimaliza kwa wakati. Pia hujitenga na vitu vinavyoweza kunipotezea muda kama matumizi yasio ya lazima ya simu. Ninapohisi kuchoka, mimi huchukua mapumziko mafupi ili kurejesha umakini. Kwa kufanya hivyo, huongeza ufanisi wangu kazini, hupunguza msungo wa mawazo na kuhakikisha matokeo mazuri yanapatikana bila kuchelewesha kazi.

Ninapoitaji msada kazini, mimi uwanza kwa kutambuwa tatizo na sehemu ninayokuama. Kisha uwasiliana na mfanya kazi mwenzangu au msimamizi ili kueleza changamoto nina yokutana nayo kwa uwazi na heshima. Mimi upenda kuuliza maswali na kusikiliza ushauri kwa makini ili kujifunza zaidi. Pia utumia miongozo, nyaraka au taratibu za kazi zilizopo kabla ya kuomba msada zaidi. Kwa kufanya hivyo, nahakikisha kazi inaendelea vizuri najifunza kutokana na wengine na kudumisha ushirikiano mzuri kazini.

Kumbukumbu nzuri nilionayo kutoka utotoni ni wakati niliotumia na familia yangu, hasa jioni tulipokuwa tukikapa moja, kuzungumza na kucheka, nakumbuka tulivyokuwa tukicheza michezo ya jadi na marafiki zetu nje ya nyumba bila wasiwasi. Likizo zilikuwa za kufurahisha, tulipo kuenda kuwatembelea ndugu vijijini, tukifurahia mazingira ya asili na chakula cha nyumbani. Nyakati hizo unikumbusha upendo umoja na furaha ya maisha raisi. Hadi leo, kumbukumbu hizo unipa tabasamu na unifanya kudhamini sana familia na mahusiano ya karibu.

Ninaenda mahali pa ibada maramoja adi marambili kwa wiki, kulingana na ratiba na shuguli za kila siku. Napenda kuhudhuria ibada kwa sababu unisaidia kukaribia imani yangu, kutafakari maisha yangu na kupata utulivu wa ndani. Pia ni nafasi ya kushirikia na na wengine, kujenga usiano wa kijami na kusaidia na kihisia na kiroho. Wakati nipo mahali pa ibada, mimi upata nafasi ya kuomba, kusoma mandiko na kujianda kimadili. Mara nyingine nashiriki katika huduma za kijami zinazopangwa na taasisi ya ibada ambazo hunisadia kuwa bora, zaidi kwa wengine na kwa nafsi yangu.

Wakati wa jua kali napenda kubaki kwenye sehemu zilizo na kivuli au ndani ya nyumba ili kuepuka joto kali. Mimi hupenda kunywa maji ya kutosha ili kuepuka kiu na kuzingatia kuvaa nguo nyepesi zinazo pumua. Mara nyingine napenda kusoma kitabu, kusikiliza muziki au kufanya shuguli za ndani kama kupika au kupanga chumba. Wakati mwingine huenda kando ya kivuli bustanini au kwenye korido, lililo na hewasafi. Shughuli hizo hunisaadia kupumzika, kuendelea kuwa na nishati na kuepuka uchovu unaosababishwa na juakali Huku nikibakia salama na mwenye afia njema.

Ninapowakaribisha wafanyikazi wapya huanza kwa kuwapongeza na kuwatia moyo kujunga na timu. Kisha huwasilisha mfumo, wakazi, taratibu na majukumu yao ili waweze kuelewa vizuri jinsi ya kufanya kazi. Napenda pia kuwatambulisha kwa wafanyakazi wengine na kuonyesha mazingira ya ofisi ili wahisi kukaribishwa. Wakati mwingine hufanya mazungumzo mafupi ya kirafiki kuanzisha uhusiano mzuri. Pia huwahimiza kuuliza maswali na kushiriki mawazo yao, njia hii husaidia wafanyakazi wapya kujijumuisha haraka, kujisikia salama na kuanza kufanya kazi kwa ufanisi.

Ndiyo, napenda asali sana kwa sababu ni tamu na yenye ladha ya kipeke ambayo haiwezi kulinganishwa na kitu kingine. Hupenda kuyiongeza kwenye chai, mkate au matunda na pia kuipika katika baadhi vyakula nyumbani. Asali unikumbusha asili na uzuri wa maumbile kwani inatoka kwa maua na nyuki. Pia ni chaguo uzuri kwa afya kwani usaidia kuimarisha kinga ya mwili na kutoa nguvu. Wakati mwingine kunywa asali kidogo, kuna nipahisia ya utulivu na furaha. Kwa ujumla asali ni sehemu ya ladha na tabia ninazopenda sana.

Ninapo sherehekea mwaka mpya huwanza kwa kujiandaa kimaadili na kiroho, kufikiri mafanikio na changamoto za mwaka uliopita. Maranyingi hupanga sherehe ndogo na familia au marafiki, tukila chakula kitamu na kushiriki furaha pamoja. Wakati mwingine tunapanga shughuli za michezo au burudani zinazo ongeza musisimuko wa siku hiyo. Pia huwandika malengo na azimio jipya la mwaka ujao ili kujipanga vizuri. Sherehe hizi hunifanya nijisikie furaha, shukurani na matumaini mapya. Ni wakati wa kuungana na wapendwa na kuanza mwaka kwa hisia ya nzuri na motisha ya kufanya vyema.

Ninakumbuka mwalimu wangu wa kiswaili kutoka shule kwa sababu halikuwa na ustadi mkubwa wa kufundisha na moyo wa kujali wanafunzi. Halitumia mbinu za kufutia katika masomo kama michezo ya maneno, hadithi na mashindano madogo ya kujibu maswali, ambayo yalinifanya nifuraie somo. Halikuwa mungozo wa kielelezo, mwenye subira na hali wasaidia sana wanafunzi kuelewa dhana ngumu kwa uraisi. Kila wakati halikazia madili, nidamu na ushirikiano. Nikikumbuka mwalimu huyu hunipa isia za shukurani na ufanya nifamu umuimu wa walimu katika maisha ya mwanafunzi.